Napenda mkate mweupe kwa sababu una mwonekano mzuri na latha laini inayofaa sana kwa kinywa changu huwa na uchaguwa mara nyingi kwa kuwa ni rahisi kumengenywa na hunipa nguvuya kuanza siku bila kuhisi uzitotumbo mkate huu hunifaa kwa wakati tofauti uwe ni kifungwa kinywa chakula cha mchana chepesi au hata jioni. Pia napenda jinsi inavyoaana na vionjo mbali mbali kama siyagi ya asali jamu au chai ya moto jambo linalonifanya nisiuchoke haraka kwangu mkate mweupe ni chaguo rahisi. Tamu na linalonipa faraja kila ninapo hula.

Napendelea viatu vya michezo kwa sababu hunipa faraja kubwa ninapotembea au kusimama kwa muda mrefu. Haina hii ya viatu hunifanya nijisikie huru na mwepesi. Hasa kwa kuwa vina unyumbufu mzuri na hulinda miguu vizuri pia napenda viatu vya michezo kwa sababu vinaendana na mavazi mengi iwe ni suruali ya jeans, track suiti au ata nguo za kawaida. Hivyo hunirahisishia kuchagua ninachovaa kila siku. Mbali na hilo viatu vya michezo hudumu kwa muda mrefu. Au hunifanya nijisikie nikiwa tayari kwa shughuli mbali mbali bila kubadilisha viatu mara kwa mara. Kwangu faraja na matumizi ya kila siku ndiyo muhimu zaidi na ndiyo maana napendelea viatu vya michezo kuliko haina nyingi.

Kuna tukio moja lililonifanya nihisi hofu kidogo na kuniathiri kwa muda. Nakumbuka siku moja nilipokuwa njiani kurudi nyumbani jioni. Giza lilikuwa linaanza kuingia na eneo lilikuwa kimya kuliko kawaida. Nilikuwa peke yangu na kila sauti ndogo niliyokuwa nakisikia ilikuwa nigeuke kuangalia nyuma. Wazo yangu yalikuwa yakikimbia sana nikihisi wasiwasi bila sababu ya uwazi. Na moyo wangu ulikuwa unapiga haraka. Ingawa hakuna kitu kibaya kilichotokea hali ile ilinifanya nitambue jinsi akili mtu inaweza kukuchezea pale unapokuwa na hofu ya kutokuwa una uhakika. Baada ya tukio hilo nilijifunza umuhimu wa kuwa makini. Kupanga muda wangu vizuri na kujipa utulivu hata katika mazingira yanayoweza kunitia hofu kwa hiyo si kumbukumbu ya kutisha kupita kiasi bali ni tukio linalonifundisha kuwa jasiri hata ninapohisi hofu.

Ninapokuwa na mkutano huanza kwa kujiandaa mapema ili nijisikie tayari na kujiamini. Kwanza kabisa napitia agenda ya mkutano ili nielewe mada zinazo zitakazo jadiliwa na malengo ya mkutano huo. Hii hunisaidia kupanga mawazo yangu na kujua ni mambo gani muhimu na nayohitaji mchango wangu. Pia huandaa maelezo au hoja chache muhimu ninazotaka kuwasilisha ili nisije nikasahau wakati wa mkutano zaidi ya hapo huhakikisha nina nyaraka zote muhimu kama ripoti kumbu kumbu na takwimu zinazohusiana na mkutano. Ikiwa mkutano ni wa mtandaoni huangalia mapema vifaa vyangu kama simu au kompyuta Interneti na sauti ili kuepuka usumbufu. Kabla ya mkutano kuanza hujiteka kwa muda mfupi kujituliza kupanga mawazo yangu na kujipa imani. Kwa kufanya maandalizi haya, huweza kushiriki kikamilifu kwenye mkutano. Kuchangia mawazo yenye maana na kufanikisha malengo yalio kusudiwa.

Napenda kula ugali kuliko wali kwa sababu hunipa hisia ya kushiba kwa muda mrefu na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu. Ugali nichakula cha asili ambacho nimekizowea tangu nikiwa mdogo hivyo hunikumbusha nyumbani na mila zetu. Na upenda pia kwa sababu unaendana vizuri sana na vyakula mbalimbali kama sukuma wiku mboga za kienyeji maziwa ya mkando nyama au samaki. Kila ni napokula ugali na hisi urahisi na faraja hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Pia napenda ugali kwa kuwa ni rahisi kupatikana. Unaladha ya kipekee kulingana na jinsi navyopika na hunipa nguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Kwangu ugali si chakula tu bali ni sehemu ya utamaduni na maisha ya kila siku.

Ninatumia kompyuta saidi kwa kasi na masomo kwa sapapu inanirahisishia kufanya mambo mengi kwa haraka na kwa ufanisi. Kupitia kompyuta ninaweza kuandika nyaraka, kufanya utafiti mtandaoni na kuandaa kasi au ripoti kwa mbangilio mzuri. Pia huitumia kuwasiliana na wengine kupitia parua pepe au machukwaa ya mtandaoni. Jambo linaloliokoa muda na kunisaidia kushirikiana vizuri na watu wengine. Zaidi ya hayo ninatumia kompyuta kujufunza ujuzi mpya kama kutafuta taarifa, kusoma makala au hata kujifunza kutumia programu mbali mbali zinazonisaidi kuongeza maarifa yangu. Kwa wakati mwingine huitumia pia kwa burudani, kama kusikiliza musiki na kutasama video. Lakini matumisi yangu makuu ni kwa mambo yenye manufaa na maendeleo binafsi. Kwa ujumla, kompyuta ni mchambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunisaidia kupanga kasi zangu, kuongeza tija na kujiendeleza kielimu na kitaaluma.

Ili kuweka afya yangu iwe nzuri hujitahidi kuzingatia mambo mbali mbali katika maisha yangu ya kilasiku. Kwanza hula chakula chenye mchanganyiko nzuri wa virutubisho. Kama mboga, matunda, nafaka na proteini hili mwili wangu upate nguvu na kinga ya kutosha. Pia uhakikisha nakunywa maji ya kutosha kila siku ili kusaidia mwili wangu kufanya kazi nzuri. Zaidi ya hilo hufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea kukimbia kidogo au kufanya shughuli zinazofanya mwili usonge. Kwa sababu ni zaidi ya kubaki mwenye nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Hupanga muda wa kupmzika na kulala usingizi wa kutosha ili mwili wangu upate nafasi ya kujirekabisha. Pia hujitahidi kuebuka tabia hatarishi na kujali usafi binafsi. Kwa kufanya mambo haya kwa ujumla, huweza kudumisha afya yangu na kuishi maisha yenye uwiano na furaha.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kwa mkono kwa sababu kunirahisishia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Kuandika kwa kompyuta kuna nipa nafasi ya kurekebisha makosa mara kwa moja. Kuandika maandishi marefu bila kuchoka na kuharakisha mchakato ya kuandaa nyaraka au ripoti. Pia kuna nirahisishia kuhifadhi kazi zangu kwa njia ya kidigitali. Hivyo siwezi kupoteza taarifa muhimu na ninaweza kuzifanyia marekebisho wakati wowote. Zaidi ya hayo kuandika kwa kompyuta kunanipa urahisi wa kushirikisha maandishi yangu na wengine kupitia barua pepe au majukwaa ya mtandaoni jambo linalo ongeza tijana kufanya kazi zangu kuwa rahisi ushirikiana. Kwa mimi umuhimu wa kuandika kwa kompyuta hau potu kwa urahisi bali pia huhusisha kuokoa muda. Kuongeza ubunifu katika maandishi na kuhakikisha kila kitu kiko kwenye mpangilio mzuri.

Kila wikendi napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zinazonifanya nijisikie furaha na kupumzika. Kwanza huanza siku kwa kupumzika kidogo na kula kifungua kinywa cha kitamu. Mara nyingi nikitumia wakati huo kusoma au kusikiliza mziki. Baada ya hapo napanga kufanya shughuli za nje kama kutembea au kufanya mazoezi madogo. Kwani kunanipa nguvu na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo kutoka kwa kazi au masomo ya wiki mzima. Pia napenda kutumia baadhi ya muda kushughulikia burudani kama kuangalia filamu, video au kusoma kitabu ninachokipenda. Hii hunisaidia kupumzika ki akili na kunifurahisha. Mara nyingi namena pia kushirikiana na familia au marafiki kwa kucheza mcheso. Kuzungumza na au kushiriki chakula pamoja. Jambo lilalo ongesa furaha na kunifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu vile vile hujipanga baadhi ya kazi ndogo za nyumbani. Au kupanga mambo ya wiki inavyofuata ili nisije nikakosa muda au kushughulikia. Kwa ujumla wikendi kwangu ni mchanganyiko wa kupumzika, kufurahiya maisha na kupanga maisha yangu ili wiki ijayo niwe tayari.

Wakati wa mapumziko ya mchana hujaribu kutumia muda huo kwa njia ambayo hunifanya nijisikie chanya na kuondoa uchovu wakati wa masomo ya asubuhi. Kwanza mara nyingi huhama kidogo kutoka sehemu ya kazi au darasa na kupumzika kwa muda. Nikitumia nafasi hiyo kunywa chai au kinywaji kingine cha baridi hii huniwezesha kupata nguvu mpya na kuongeza umakini wangu kwa shughuli zinazofuata. Baada ya hapo, hujaribu kufanya kitu ndogo cha kupendeza au cha utulivu kama kusikiliza muziki kutazama video fupi au hata kusoma ukurasa moja wa kitabu ninachopenda. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunipa furaha kidogo. Jambo linaloongeza morali yangu wakati mwingine nikihisi nguvu huwenda nikafanya matembezi madogo au mazoezi mepesi ili kuamsha mwili na kukabiliana na uchovu wa mchana. Kwa kweli mapumziko ya mchana kwangu si tu kupumzika kimwili bali pia ni nafasi ya kutulia kiakili kufurahia muda kwangu kibinafsi na kujiandaa kwa shughuli za baadaye kwa nguvu na uangalifu zaidi. Ni wakati muhimu sana ambao unasaidia kudumisha tija na afya yangu ya mwili na akili.

Ninatumia simu yangu kwa mambo mengi muhimu ya kila siku kwa sapapu nikifaa kinachoraisi shia maisha. Kwansa ka pisa uitumia kuwa zililana na watu muhimu kama familia marafiki na wenzangu kupitia simu. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Hii unisaidia kupaki karipu na watu wangu na kupata taarifa na msaada kwa haraka pale nina pohitaji ata kama atuko pamoja. Pia ninaitumia simu yangu kwa kujifunza na kupata taarifa kupitia intanet naweza kutafuta maswali ya masomo kusoma makala kutazama video za kielimu au kujifunza ujuzi mbya. Simu unisaidia sana asa bale ambapo sina kombyuta karibu, kwa nibado ninaweza kufanya mambo muhimu bupote nilipo. Zaidi ya hayo ninatumia simu kwa kupanga maisha yangu ya kila siku kuitumia kuangalia saa kuweka vikumbu sho, kuandika kumbu kumbu ndogo na kufuatilia ratipa sangu. Wakati wa mapumsiko, huitumia pia kuwa purudani kama kusikilisa msiki kuangalia video au kuwasiliana kwenye mitandao ya kichamii kwa kiasi. Kwa ujum la simu yangu ni chombo muhimu sana kwangu kwa sababu unisaidia kuwasiliana, kujifunza, kujipanga na kujiburudisha. Ni nachi dhahiti kuitumia kwanjia chanya hili iniongesee maarifa na kunirahisishia kutimiza majukumu yangu ya kila siku.

Somo ninayoipenda zaidi shuleni ni fizikia kwani iinanofanya nifahamu jinsi ulimwengu inafanya kazi kwa njia ya kipekee na ya kushangaza napenda jinsi somo hili linavyonifundisha kwa kanuni za asili kama nguvu mwendo wa vitu nishati na umeme jinsi zinavyoweza kuonekana katika maisha ya kila siku. Kila mara ninapo jifunza fizikia na hisi kama ninachunguza siri ya dunia na kuelewa mambo kwa undani zaidi. Zaidi ya hapo napenda fizikia kwa sababu inananipa changamoto ya kufikiria kwa makini na kutatua matatizo kwa kutumia hesabu na maantiki. Hii hunifanya nifikirie kwa utaratibu na kuniguza akili yangu kimaandalizi na kuifundisha pia napenda jinsi somo hili linavyo weza. Kuhusishwa na majaribio na vitendo kuangalia matokeo kwa macho yangu kunifanya nijiskie furaha na kuridhika. Kwa ujumla fizikia sii tu somo kwangu bali ninjia ya kujua, kuchunguza na kufurahia jinsi dunia inavyofanya kazi. Jambo linaloongeza hamu yangu ya kujifunza zaidi kila siku.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kitu kilicho rahisi lakini kinachonipa nguvu na kushiba vizuri. Mara nyingi napendelea ugali au wali pamoja na mboga za ki kichana na samaki au nyama kwa sababu ni chakula kamili kinachonipa lishe na kuridisha. Napenda pia jioni we nyepesi kidogo ili niweze kulala vizuri badae hivyo kupendelea kuepuka vyakula vizito sana au vyenye mafuta mengi zaidi ya hayo napenda kula chakula cha jioni nikiwa na familia au marafiki. Kwa sababu hufanya muda wokuwa wa furaha na mazungumzo siyo tu kula. Mara nyingine napenda pia kujumwisha kinywaji kwa kama maziwa au juisi ya matunda ili niweze kupata ladha nzuri na lishe zaidi. Kwa jumla chakula cha jioni kwangu ni kipengele muhimu cha kupumzika kufurahia na kujiandaa kwa usingizi.

Sherehe yangu ni nayo pendezwa zaidi ni siku ya kuzaliwa kwa sababu ni siku ambayo najisikia maalumu na kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Napenda jinsi siku hiyo inavyo kuwa na mfuraha, mapambo, zawadi na keki na jinsi watu wanavyo shirikiana kunifurahisha. Hii hunifanya nijiskie kuthaminiwa na kuunganishwa na wapendwa wangu. Jambo lilano nipa furaha kubwa kiakili na kihisia. Zaidi ya hapo napenda siku ya kusaliwa kwa sababu ni wakati mzuri wa kuangalia nyuma kufikiria mafanikio yangu na pia kupanga malengo ya siku zijazo. Nisherehe ambayo si tu inahusisha kula na kucheka bali pia hufanyanijisikiea shukrani na furaha ya kweli kwa maisha yangu. Kwa mimi siku ya kusaliwa nisherehe ya kipekee inayo nijumuisha furaha familia urafiki na matumaini ya siku zijazo. Ndio sababu ni naipenda zaidi.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha choo kwa sababu na kazi ngumu. Ina harufu isiyopendeza na mara nyingi huitaji muda na nguvu nyingi kufanya kwa usahihi. Ingawa najua ni muhimu kudumisha usafi wa nyumbani. Mara nyingine uhisi aina raha kama kazi nyingine za nyumbani kama kupika na kupanga nyumba. Hata hivyo najitahidi kufanya kazi hii kwa makini ili nyumba ibaki safi na ya heshima. Lakini kwa kweli ni kazi ambayo siipendi na huwa napendelea kuiweka mwisho wa orodha ya shughuli zangu sa nyumbani.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hujaribu kuchukua hatua mbalimbali kila siku. Kwansmza hujaribu kutumia mfuko wa ngozi au chupa, zinazoweza kutumika tena badala ya zile sa plastiki zinazotumika maramoja. Hii inanisaidia kuepuka kuongezeka kwa taka sa plastiki zinazoaribu mazingira. Pia ninapoenda dukani hujaripu kuebuka bidhaa zilizo na ufungaji mwingi wa plastiki na kuchagua zile zinazotengenezwa kwa karatasi. Chuma au vyombo vinayoweza kutumika tena. Nyumbani hujribu kuzungusha plastiki na kutumia tena baadhi ya vyombo vya plastiki badala kuzitupa mara moja. Zaidi ya hapo, ninajitahidi pia kushirikisha wengine kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki kama familia na marafiki. Ili kuunda tabia nzuri ya kulinda mazingira kwa kufanya haya yote, ninahisi, ninachangia kidogo kidogo katika kulinda sayari yetu na kuondoa tatiso la plastiki.

Kama mimi napenda timu bora ya mpira wa kirugbi wa mara kimarekani kuwa New England Patriots ninapenda timu hii kwa sababu ina historia ya nguvu na mafanikio makubwa kwenye ligi. Na mara nyingi wanacheza kwa nidhamu na ustadi mkubwa. Napende nda jinsi wanachesaji wanavyioshirikiana kwenye uwanja kila moja akijua jukumu lake vizuri jambo linalofanya timu iwe imara na yenye ushindani mkubwa zaidi ya hapo, napenda pia mafanikio yao ya kistoriaka. Kama kushinda Super Bowl mara nyingi, jambo linaloonyesha ubora wao na jitolea kwa mchezo ninafurahia kuangalia mechi zao kwa sababu kila mchezo huwa na mvuto mkate mzuri na mvutano unaonifanya nijiskie shauku na furaha. Kwa kweli, New England Patriots kwangu ni timu ya kuigwa yenye nguvu. Yonifanya nijisikie msisimko kila, ninapoiangalia ikicheza.

Mimi huvaa nguo mara kadhaa kwa wiki kulingana na aina ya shughuli ninazofanya, lakini kwa kawaida hujaribu kuvaa nguo safi kila siku kwani. Kwa kuwa saa kila siku kama suruali na shati hujaripu kuvaa safi angalau kila siku moja, lakini nguo kama koti au sweaters, huenda nikavaa mara chache ndani ya wiki kama hazijachafuka. Pia napanga mapumziko kidogo kwa nguo ambazo hazina harufu au ambazo bado zinaweza kutumika mara moja au mbili zaidi ili kuepuka kuzitumia mara moja tu na kuzitupa haraka kwa kweli kuzingatia nguo safi ni muhimu kwa sababu huniweka nikiwa na usafi heshima ya kibinafsi na kunifanya nijiskie vizuri kila ninapovaa.

Ninapo furahi kuwa nyumbani hujipanga kufanya mambo yanayonifanya nijiskie utulivu na furaha. Kwanza hujipumzisha. Kwa kukaa kwenye chumba changu nikisoma kitabu ninachopenda au kusikiliza muziki. Jambo linalonifanya nijisikie furaha na kupumzika kiakili. Mara nyingine huenda jikoni kuandaa kinywaji cha moto au chakula kidogo. Kwani huniweka katika hali nzuri na kuniridhisha. Pia napenda kutumia muda huu kushirikiana na familia au marafiki, tukicheka, tukizungumza, na kucheza michezo midogo. Jambo linaloongeza furaha na kuunda kumbu kumbu nzuri. Baada ya hapo, mara nyingi hufanya shughuli ndogo za nyumbani kama kupanga vitu au kusafisha kidogo. Lakini kwa utulivu na bila haraka. Kwa jumla, ninapofurahi nyumbani ninafanya mambo yanayonifanya nijisikie amani furaha na urahisi, huku nikifurahia muda wangu binafsi na wa pamoja na wapendwa wangu.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi kwa sababu inanifanya nijisikie hai na kunipa nguvu za kuanza siku kwa umakini na furaha. Kila asubuhi napanga muda wangu kufanya mazoezi madogo kama kukimbia kufanya stima au kufanya mazoezi ya mwili kama kufuta mikono na mguu. Jambo lilaoongeza mwendo wa damu na kunifanya nijisikie mwili wangu. Pia napenda kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu huo ni muda wa tulivu. Hakuna kelele nyingi na naweza kuzingatia mwili wangu na njia navyoweza kuboresha afya yangu. Baada ya mazoezi huhisi nikiwa na nguvu nikiwa tayari kushughulikia kazi, shule au shughuli nyingine sasa siku kwa kweli mazoezi asubuhi kwangu si tu kuhusu mwili bali ni njia ya kuanza siku nzuri kuwa na afya bora na kuwa na akili safi kwa shughuli zangu za kila siku.

Napenda kupika chombo cha muziki kwa sababu unipa furaha na utulifu kwa akili. Napenda jinsi sauti zinavyotokea kutoka kwa chombo hicho. Na jinsi inavyoweza kuunda mitundo yangu mwenyewe au kuiga mitundo inayoipenda. Kupika chombo cha muziki pia unisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kunifundisha nidhamu. Kwa sababu lazima nijifunze mitundo, tembo na jinsi ya kutumia mikono au vidole yangu kwa usahii. Zaidi ya hapo napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika kufurahia muda wangu kibinafsi. Na kuungana na muziki kwa njia ya kipekee chombo linalonifanya nijisike furaha na kuridhika kila ninapofanya ivyo.

Napenda kuchifunza lugha ya kichapani kwa sababu hunifutia sana na ni tafauti kapisa na lugha ninasosichua. Napenda si chinsi maneno na alama sa kichapani sinafyoundwa. Na chinsi inafyowesa kunipa fursa ya kuelewa tamaduni historia na sanaa ya chapani kwa undani saidi. Saidi ya hapo kuchifunza kichapani kunanifanya nichiskie changamoto na kunichangamsha kiakili kwani ni lugha yenye sarufi na kanuni tofauti na sile nilioyasoea. Pia kunanipa uwezo wa kuwasiliana na watu katika tamaduni tofauti kusoma maandiko ya asili. Na kufuraia filamu, anime na msiki ya kijapana kwa uelewa saidi. Chambo ninaloongesa hamu yangu ya kuchifunza na kufahamu dunia kwa njia pana saidi.

Mimi kwa kawaida na ulala masaa kati ya saba adi nane kila siku kwa sababu ni nahisi mwili wangu unahitaji usingizi wa kutosha ili kuamka nikiwa na nguvu na akili safi. Napanga usingizi wangu ili kuhakikisha napata mapumziko ya kutosha bada ya siku ndefu za masomo au kazi na pia ili kuimarisha afya yangu kwa jumla zaidi ya hapo kulala kwa muda huu, kuna nifanya nijisikie na kutoa mawazo yangu vizuri. Niwe makini siku inayofuata na kusaidia mwili wangu kufanya kazi zake za kawaida kama kusaga jakula ukuwaji na kurekebisha seli. Kwa mimi usingizi si njia ya kupumzika bali ni kifaa muhimu cha kudumisha afya akili ni nguvu na nguvu za mwili kwa shukuli zangu sa kila siku.

Ndiyo, napenda maua kwa sapapu unipa furaha na amani ya moyo. Ninayo yaona maua ranki sake nzuri na harafu yake unifanya nijisikia mtulifu na mwenye furaha. Maua nikumbusha usuri wa asili na kunifanya nitambuwe jinsi masingira inafyo weza kuleta isia chanya katika maisha yangu ya kila siku. Pia napenda maua kwa sapapu yana maana ya upya matumaini na usuri kuyatunsa au kuyaona yakichanua hunipa hisia ya kurithika na kunifanya nijiskie karipu saidi na mzingira ya asili. Kwa mimi maua sii mabambo tuu bali ni kitu kinachuongesa furaha utulivu na mfuto katika maisha yanku.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika kuna nipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu na kueleza mawazo yangu kwa usahihi. Ninapokuwa nikiandika, ninaweza kupanga maneno yangu vizuri kueleza hisia zangu kwa kina na kuhakikisha kila kitu kinacho sema kimeeleweka vizuri. Hii hunifanya nijisikie huru kwani si lazima niharakishe wazo yangu au kusahau maneno muhimu kama inavyotokea wakati wa kuongea. Zaidi ya hapo kuandika kunanipa nafasi ya kufuatilia mawazo yangu binafsi, kushiriki wazo zangu kwa wengine kwa njia ya maandishi na kujenga kumbukumbu za kile nilicho fikiria kujifunza. Hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu huniwezesha kujifunza kuunda miradi au hata kueleza hisia zangu kwa njia ya kipekee. Kwa kweie kuandika kwangu si tu njia ya mawasiliano bali ni njia ya kujieleza kujifunza na kufadhi mawazo yangu kwa usahihi. Tofauti na wakati wa kuongea ambao naongea kufurasha ama watu wanavyo penda.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na napenda jinsi inavyonifanya nijisikie kimwili na kiakili. Kila wakati ninapofanya yoga, huhisi mwili wangu unapata unyumbufu, misuli inakaa kwa utulivu, na nguvu za mwili zinasambaa vizuri. Zaidi ya hapo yoga hunisaidia kupumua kwa kina kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu hata baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Napenda yoga pia kwa sababu ni njia nzuri ya kujenga nidhamu kibinafsi na kujitambua kwani lazima nijifunze kuthibiti mwili wangu na mawazo yangu wakati wa kufanya kila mzunguko wa mazoezi pia mara nyingi huhisi faraja na kuridhika kila baada ya kipindi cha yoga jambo linalofanya nijisikie bora kimwili kiakili na kihisia kwa mimi yoga si mazoezi bali ni njia ya kudumisha afya amani ya kiakili na nguvu za mwili kwa ujumla.

Ndiyo, napenda mfua kwa sapapu hunipa hisia ya utulifu na amani. Napenda kusikia sauti ya mfua inanyesha, kwani hunifanya nijisikie mtulifu na kutulia. Kimsingi ni kama muda wa kupumsika kiakili. Wakati wa mfua inaponyesha, napenda kukaa karibu na dirisha. Nikitasama matone yakirushiana na kuangalia wingu inafyotembea. Jambo linalonifanya nijiskie karibu na asili. Saidi ya hapo, ninapenda mfua kwa sabapu inafanya masingira kuwa safi na yenye uhai. Na huleta harufu nzuri inayonifanya nichisikie furaha na amani. Pia napenda chinsi mfua inafyobadilisha hisia za siku. Mara nyingi hunitia motisha ya kuandika kusoma au kufikria mambo kwa undani saidi. Mimi mfua si tu hali ya hewa bali ni chanso cha utulifu furaha na wakati wa kufikiria au kufraia maisha.

Mimi mara nyingi hula chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe mchana. Kama wali au ugali pamoja na mboga na mara nyingine nyama au samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu hunipa nguvu za kuendelea na shughuli zangu za mchana bila kuhisi uchovu. Kila ninapokula chakula hiki nahisi kushiba na kuwa na nguvu na kuendelea na masomo. Kazi au burudani baada ya chakula. Zaidi ya hapo napenda pia kuongeza kinywaji kidogo kama maji au juisi ya matunda. Kwani hunisaidia mwili wangu kuendelea kufanya kazi vizuri. Kwa mimi, chakula cha mchana si tu kinachonipa lishe, bali ni njia ya kupata nguvu, kustawasisha mwili na akili, na kuendelea na siku yangu kwa furaha na ufanisi.

Mimi ninapoansa kasi huansa kwa kupanga na kuangalia kasi sinasoitaji kipaumbele kwanza kuangalia orodha ya majukumu yangu na kuamua ni kazi gani muhimu zaidi kufanya kuanza ili kuhakikisha siku yangu inakua yenye tija. Hii hunisaidia kuepuka, kuchanganyikiwa na kunifanikisha mambo kwa angilio mzuri. Baada ya hapo, huandaa vifaa vyangu vyote muhimu kwa kama kalamu daftari kompyuta au nyaraka zinazohitajika. Hili nisije nikawa nikikosa kitu wakati wa kufanya kazi. Pia mara nyingine huhitaji kujipanga kiakili kwa kuchukua muda mfupi kubumisika au kusoma mandishi muhimu kabla ya kuanza. Jambo lilaloongeza umakini wangu kwa mimi kuanza kasi kwa mpangilio huu kunanisaidia kuwa na tija kufanya kazi kwa ufanisi na kwa kamilisha majukumu yangu bila usumbuvu.

Mimi napenda kununuwa fitapu na fifaa fya kuchifunzia kwa sababu fina nisaidia kuchenga ujuzi na kuongeza maarifa yangu ya kila ziku. Kila ninapo nunua kitapu kipya na isi furaha na shauku ya kuchua mambo mapya, kuchifunza hadithi mbia au kuelewa kanune mbia saamazoma ni nayo ya penda. Fifaa fya kuchifunzia kama kalamu daftari au fifaa fya teknolojia pia uniraisishia kufanya kasi sangu kwa saizi kwa uraizi. Saidi ya hapo napenda pia kununua baathi ya fitu. Vidoko fya burudani au fingine fya nyumbani kama finyuaji fiyatu au nguo kwa sababu uniwasia furaha na kuniraisishia maisha yangu ya kila siku kwa mimi kununua si tu kupata kitu bali ni njia ya kushugulikia maitaji yangu kufurahia muda wangu nakujiendelesa kima kili na kiisia.

Mimi ninapo shirikiana na timu kwanza kujaripu kuelewa malengo ya pamoja na kuhakikisha kila mmoja anachua jukumu lake. Hii ina nisaidia kushirikiana kwa ufanisi na kuepuka kuchanganyikiwa au kutokupaliana katika kasi. Zaidi ya hapo mimi hujidahiti kusikiliza mawazo ya wenzangu kutoa maoni yangu kwa njia yenye heshima na yenye manufaa. Napenda kushirikiana kwa kutoa msaada pale inapo itajika. Kushirikisha taarifa muhimu na kuha kikisha kasi inakamilika kwa wakati na kwa ubora. Bia mimi ujaripu kuchangea kwanjia upunifu au kushirikiana. Kushirikisha mbinu mpia sinasowesa kusaidia timu kufanikisha malengo yaka. Kwa mimi kushirikiana na timu situ kuhusu kufanya kasi bamoja. Bale ni kujenga mchika mano kutoa mchango wangu na kuha kikisha kila mtu anafurahia kufanya kasi bamoja.

Mimi hutumia programu ya whatsap kila siku kwa sababu uniraisisha kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kwa haraka. Kupitia programu hii ninaweza kutuma ujumbe mvupi picha au sauti na pia kushirikiana kwenye majukwaa ya kikundi kwa maswala ya masomo au shughuli za kila siku. Zaidi ya hapo, mimi pia hutumia programu hii kupata taarifa kwa uraisi kushirikiana na wengine bila kusuizi cha muda au nafasi na kuendelea kuwasiliana hata nikiwa mbali na watu wangu kwa mimi Whatsapp si tu programu ya mawasili bali ni chombo muhimu kinachonirahisishia maisha kuna zaidi ya kubaki karibu na wengine. Kuongeza tija katika shuguli zangu za kila siku.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunisaidia kudumisha afya yangu na kuifanya mwili wangu uwe mzuri kufanya kazi zake za kila siku napenda chakula kilicho rahisi chenye viburudisho na ambacho ku kinanipa ngufu pila kuwa na usito meingi tumboni. Saidi ya hapo chakula kisicho na mafuta kinanifanya nichiskie mtulifu baada ya kula. Na pia hufanya niwe na umakini mzuri katika masoma au kasi sangu. Kwa mimi si kwamba nakataa fiakula vyenye mafuta kabisa lakini napendelea chakula. Silisoraisi. Zenye afya kwa sababu huniwezesha kudumisha mwili wangu imara. Akili safi na nguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Jukumu ninayo ipenda zaidi kazini ni kukamilisha kazi zinazo hitajika kupanga na kutatua matatizo kwa sababu hunipa furaha kuona matokeo ya juhudi zangu. Napenda pale ninapopata changamoto ndogo au tatizo la kushughulikia kwani hunisaidia kutumia akili yangu kikamilifu na kuongeza ujuzi wangu. Zaidi ya hapo napenda jukumu hili kwa sababu linanifanya nijisikie muhimu ndani ya timu au kazini. Kwani kila hatua ninayofanya ninachangia kufanikisha malengo ya kazi. Pia linanifundisha nidhamu, umakini na ustadi wa kupanga mambo kwa mpangilio mzuri. Na mimi jukumu la kutatua matatizo na kupanga kazi ni chanzo cha furaha mafanikio kibinafsi. Nakuridhika kazini jambo linalonifanya nitafute kila fursa ya kushughulikia majukumu kama hayo.